Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni kujumuika na watu wakati wa kuabudu. Neno la Mungu linasema, wakusanyikapo wawili, Mungu yuko katikati yao. Hivyo, kitu muhimu sana kwenye dini ambacho walikifanya na ni kwa faida ya jamii ni kutengeneza makanisa au misikiti ya sehemu watu wanapojumuikia. Ni kitu muhimu sana na napenda ninapoenda kujumuika na kusali kwa pamoja. Ni tofauti na unapokuwa umesali wewe peke yako. Huwa unaangalia matakwa yako mwenyewe. Lakini kusali kwa pamoja husaidia kwa kuomba hata maombi ya kwa pamoja. Hasa maombi ya jumla ambayo hutoa hakika kwa sababu neno na Mungu linasema penye wengi mimi niko katikati yao. Basi nami huwa naona, dini, huleta, habari za mikusanyiko, kuwakusanya watu pamoja na kusali, ni kitu muhimu sana. Jambo la dini kwangu ambalo jingine ni muhimu, ni kuabudu, ninajua sikujiumba, ninajua kwamba mwanadamu. Kama anavyokufa, basi kuna mwanzo wake, kama ulivo mimea, ninapoona mimea inakufa, ujue kwamba kuna siku ilianza pia kuota. Hivo na mimi naamini kwamba upo mwisho wa dunia kwa sababu upo mwanzo pia wa dunia. Kila kilichopo dunia ni kina mwanzo wake. Ivo kuabudu ni kitu muhimu sana kwenye dunia. Kwenye dini napenda sana hufundisha watu kumuabudu Mungu. Kwa sababu dini husaidia kuleta utulivu kwenye vichwa vya watu. Hasa watu imani ni zaidi ya elimu. Mtu unapomuaminisha na akakubali. Huwa ni kitu muhimu sana. Ni ngumu sana kumuaminisha mtu. Ila dini huwa zinaweza kutukusanya kwa pamoja na kutuaminisha kwa pamoja na kujikuta kama akili zetu zote zimemuamini na kufuata njia moja. Dini ina kitu muhimu sana, kufundisha namna ya kumuhubiri Mungu, namna ya kumuishi, na naamna ya kuendelea kuishi katika matumaini ya kuamini kwamba kesho ipo, na ipo siku mwisho wa dunia utakuwepo na Mungu na Yesu Kristo atakuja kutufuata. Mimi ni mkristo, ninapenda ninapokuwa kanisani wakati wa kua budu, wa kusifu na kuabudu na ni wakati muhimu sana. Pia huwa nakituliza sana kichwa changu, inapokuwa imefika kipindi cha mafundisho na kusoma neno la Mungu na wakati wa kutafakari. Na wakati ninaporudi nyumbani, huwa nachukua yale mafundisho na kuanza kuyapitia nikiwa katika hali ya utulivu. Hivo ni kipindi ninachokipenda sana cha mafundisho pia. Hunibadilisha sana maisha yangu. Ninapokuwa na jambo lililo zito sana, nikaenda kanisani, huwa nikikaa, nikaskiliza neno la Mungu, nikirudi nyumbani huwa napata matumaini mapya. Na kujiona ninaweza hata kama sijaweza na kujiona nitashinda hata kama niko katika wakati mgumu. Hivo ujio wa dini na ufundisho na mafundisho wa dini huwa yanaleta matumaini mapya katika moyo. Ni vitu muhimu sana kwenye jamii zetu. Ni vigumu sana kuishi na mtu ambaye katika malezi yake yote. Hajawai kusikia dini wala kuwa na dini. Ni vigumu kumuaminisha jambo lolote kwa sababu kwanza anakuwa hana tumaini lolote juu ya kesho. Anaangalia kwa wakati uliopo. Miujiza wanashindwa kuitofautisha na ndumba za waganga. Hivo huwa ni ngumu sana. Kwenye habari za dini ninapoona mtu mchungaji kawakusanya watu na kuaminisha jambu moja na wakaweza kumskiliza. Ninaona kwamba apewe heshima za kutosha kwa sababu, hakuna kitu ki muhimu na kigumu sana kumuaminisha mtu. Maana, hata Biblia inasema kwamba ni mharamia ngamia kapita kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kupita kwenye mlango wa mbingu. Angalia kitu kama hicho. Unaona hapo kwamba imani ni kitu kigumu sana. Na pia Yesu anasema, mkipata imani, hata sawasawa na punje ya adari, basi mwaweza kuhamisha hata mlima. Katika hayo mafundisho yote mawili ninajifunza kwamba imani ni kitu kigumu sana kumpatia mtu. Bali, Mungu mpaka amfunulie na kueza kukubali hilo neno lilingie katika moyo wake. Hivo jambo muhimu kwenye maisha yangu ninalolipenda. Ni pia kuhubiri ya habari ya wokovu. Asante.